Je unapenda hadithi za ajabu. Kwangu binafsi, ndio napenda sana hadithi za ajabu kwa sababu univutia na kunipeleka kwenye ulimwengu wa mawazo na ubunifu hadithi za aina hii huwa na mambo ya kushangaza kama uchawi, viyumbe, waajabu au matukio ya siyo ya kawaida Jambo linalo nifanya ni sahau kwa muda mambo ya kawaida au ya maisha Napenda jinsi hadithi hizi zinavyo weza kufundisha mafunzo ya maisha kwa njia ya kufurahisha na ya kipeke Huku zikiniacha nikiwa na mshangao na hamu ya kujua kinacho kuwata.

Kuhusu waanzaji wa miradi au wakazi ni muhimu kuelewa kwamba waananzaji wa miradi ni watu au mashirika yanayopanga kuanzisha na kusimamia miradi mbali mbali. Ikiwa ni ya kijamii, kiuchumi au kitamaduni, wananzaji kuwa kuangalia mahitaji ya jamii malengo ya muda mfupi na muda mrefu na rasilimia zinazo hitajika ili kuhakikisha mradi unafanikiwa wakati huo huo. Wakazi ni wale ambao wanaishi katika eneo ambalo mradi unatekeleza ushirikiano katika katia waanzaji wa miradi au wakazi ni muhimu sana. Wakazi wanapaswa kushirikishwa katika maamuzi, kupata taarifa, kuhusu miradi na inayowagusa na kutoa maoni au mapendekezo au mapendeleo yao.